Je, umewahi kushiriki mashindano. Ndiyo mimi nimewahi kushiriki mashindano. Mashindano ya mpira wa kikapu. Ilikuwa ni timu za kutokea mataifa mbalimbali. Mimi nilikuwa nacheza ni team ya Tanzania. Tulicheza, tukacheza lakini hatukufanikiwa kushinda. Tukawa mshindi wa tatu.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Ndiyo, mimi natumia sana teknolojia ya sauti. Naitumia sana kwa kweli na hata hapa. Kazi ni ninayoifanya kurekodi, kutraini AI, kufundisha akiliunde kwa kuongea swahili huru, maongezi huru. Ni teknolojia ya sauti.

Mchezo gani ugependa kujaribu. Mimi mchezo ninaofanya hasa ni basket. May be mchezo mwingine ambao ningependa kujaribu. Ni mpila wa miguu kidogo. Ningependa kujaribu mpila ya miguu pia. Ya, sijui kuucheza, naonaga tu watu wanacheza. Itatamana mi siku moja kuucheza.

Jee, unapenda kucheza michezo ya video. Hapana, wakweli. Sipendelei. Mchezo video kama kujichukua video. Hapana, mii binafsi sipendi. Sipend tu sina inter Sina hiyo miemko ya kujikuta na nafanya hivyo.

Mafunzo geni ya kazi yamenisaidia zaidi. Mafunzo ya kutumia kompyuta kwa ajili ya data entry. Hayo ndio yamenisaidia zaidi kwa kweli. Ya menisaidia sana sana sana. Pasipo kuwepo na kompyuta kwa ulimwengu wa sas hivi. Ni ngumu kufanya shuguli yoyote.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule Kuna mwalimu wangu mmoja alinifundisha kiingereza alikuwa anafundisha vizuri sana na kufundisha kama mwanae Unajihisi kweli kuthaminiwa na kupendwa Kwa kweli huyo mwalimu huwa adi wa leo ninamkumbuka Mara zote namkumbuka sana.

Unapenda kununua vitu wapi mimi Mara nyingi napendelea kununua vitu vyangu kwenye maduka ya jumla Kwa sababu utapata vitu vingi kwa beii Kwa bei ndogo ni kimanisha bei ya muanzo huko ndo nina pendelea sana sana kununua vitu.

Unapenda wanyama wa aina gani, mini napenda wanyama wanaaofugwa zaidi kuliko wanyama wa porini. Wanyama wanaofugwa wengi, wanaweza kulishana wanadamu, wanakufanya akili yako iwe tulivu, unafurahia kuwaona, inapunguza msongo mawazo, ni wanakupa uwepo wakwueli katika maisha yako. Tofauti na wanyama wa porini wengi ni wakali na hawawezi kufugika.

Nikwambie kuhusu shughuli zangu za siku ya mvua. Unaweza kushiriki nae nikifanya wakati wa mvua kubwa. Au mara nyingi huwa nakaa ndani. Ni, nafanya kazi zangu wa shughuli zangu mtandaoni hiyo ndiyo inakuwa njia rahisi zaidi. Kutoka kuenda nje na kulala. Labda unaweza kueleza kama unapenda mvua. Au la, binafsi ninapenda mvua. Je, unakumbuka siku ya mvua? Ulioifurahia zaidi. Ndiyo, ninakumbuka siku ya mvua nilioifurahia zaidi Apana, apana, apana mvua nyingi huwa ni za mafuriko, huku ninapokaa Je, unaweza kuelekeza jinsi mvua ilivyorudisha mpango wako. Maybe kuifurahia tu ni kwamba hakutokuwa na vipindi vya darasani Unahisi nini wakati unasikia sauti ya mvua? Ooh, nahisi kuogofia kwa sababu muda mwingi huwa ina ambatana na radi nyingi.

Je, ninapenda kuvaa kofia hapana mimi sipendelei sana kuvaa kofia Kwa sababu, napenda tu kuonyesha style yangu ya nywele namna ambavyo nimenyoa nywele zangu hicho ndicho kitu pekee napenda kofia upendelea kuvaa msimu wajua kali.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi. Wakati ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi kwa sababu asubuhi, mwili wangu unakuwa bado una nguvu na sina uchovu hata kidogo maana ndiyo nimetoka kupumzika. Kwa hiyo pale ukiniletea kazi nitaifanya kwa nguvu zote na kwenye study mkubwa.

Ni kwambie kuhusu manzore manzaro katika dirishani mwangu Sio manzaro ni manzari Unaweza kuweza nini unachokiona Nikitazama nje ninaona bustani ya maua, bustani ya kijeni, manake sasa hivi ni masika Msimu wa mvua, labda ni miti, majengo, au barabara, mimi naona bustani yenye miti. Je, unakumbuka ni wakati gani wa usiku upenda kutaza nje Mara nyingi asubuhi. Asubuhi jua linapochomoza au jioni jua linapozama ni nini kinachobalilika nje kutokana na msimu kiangazi panakuwa pamekauka kwa sababu jua ni kali masika kijeni na kuyu mitara. Unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha Oh, ninajihisi mwili wangu ku akili yangu kufurahia na kuwa laini kwenye kufikiri na kuondokana na msongo wa mawazo.

Je, ninapendelea chakula chenye ladha gani, chakula chenye ndimu ladha ya limao, au ndimu kiasi, pamoja na chumvi chumvi izidi kidogo Hivyo ndivyo vyakula ninavyo vipenda, vyakula vikali kwa ujumla navipenda sana.

Jee unashughulikia udhaifu wako vipi kazini nam kila mtu ni mdhaifu Hivyo nina pambana kuwa bora zaidi kukabili huo udhaifu Lakini kwa wakati ambapo bado sijaweza kukabili Ninashirikiana na wenzangu wafanyikazi wenzangu ambao wana uwezo wao ambao mimi ninaukosa.

Jiku mgani unalopenda zaidi kazini. Mimi napenda sana kuwa mwalimu, kuwafundisha wafanya kazi wapya, kuwapangia majukumu wafanya kazi wapya. Ninapenda sana kuwa mkufunzi. Ni kitu ambacho ninakipenda binafsi. Ninafurahia kuona akili mpya, namna zinavyofikiri, namna zinavyotenda. Nafurahi.

Changamoto gani ninakutana nazo kazini. Changamoto kubwa ya kwanza ni kuwa tuna kazi nyingi na kukosa muda wa kupumzika. Pia hakuna malipo ya ziada kama utafanya kazi kwa muda zaidi. Hiyo ndo changamoto kubwa.

Niambie kuhusu timu yako na unayoipenda zaidi ya mpira ya miguu. Mimi ninapenda timu ya, inaitwa Yanga. Nimeipenda timu hii kwa kitambo zaidi ya miaka nane. Ni timu ya kutokea huko Tanzania. Je, unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako. Mchezo wa kushangaza nililoupenda zaidi walikuwa wanachezo Yanga na Simba. Mara zote huwa ni wa kushangaza. Ni usio na kifani. Je ungependa kueleza ni mchezaji gani ungempenda Mchezaji ninayempenda zaidi kwenye hiyo timu ni mlinda mlango. Anaitwa Jigui Jiara. Ni mlinda mlango mahiri sana Unahisi ni nini timu yako inaposhinda Najisikia furaha sana kama vile na mimi ni sehemu ya waliokuwa wanaipambania timu.

Unaweza kueleza ni mchezaji gani wa mpira wa kikapu Unaweza kushiriki ni nani mchezaji bora? Kwangu mimi mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Stephen Curry kueleza ni kwanini nampenda kasi yake, umahiri wake namna anavyotenda, ameelekeza akili yake yote kwenye mchezo ni ana uwezo wa ajabu Je, unakumbuka mchezo ya ajabu ulimuona akicheza michezo ni mingi Stephen Curry siku zote huwa anafanya kwenye kiwango cha juu cha hali ya juu sana Ungependa kueleza ni ujuzi gani unamuona akiwa nao Maybe labda kama kucheza muziki kidogo Haswa muziki wa bongo au wa amapiano wa kutoka Afrika ya Kusini huko Unahisi ni nini wakati unamuona akicheza Ninaona kikapu halisi ninahisi kama yeye ndio mwanzilishi wa kikapu kama vile alitoka tumboni mwa mama yake akiwa anajua kikabu.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala, mara nyingi kabla ya kulala usiku, huwa ninasali, nikisha sali ni nawasha mziki wangu kwa sauti ya chini, mara nyingi huwa ni mziki wa injili. Baada ya hapo, ninakaa kitandani kwangu na kusubiri, sasa paka nitakapopitiwa usingizi.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri Kiongozi yeyote yule mzuri ni lazima aweze kusikiliza na pia ni lazima aweze kuwa mwenye kuweza kutatua changamoto kama wewe huwezi kusikiliza, basi sio kiongozi mzuri Pia kama huwezi kutatua changamoto, nadhani pia hufai kuwa kiongozi.

Je, unahifadhi kitu cha thamani? Oo, hapana. Kwa kweli kwa sasa hivi, hakuna kitu cha thamani ambacho ninahifadhi. Zaidi kwenye maisha yangu, hakuna. Vitu vya thamani kumaanisha kama dhahabu, almasi, hivyo sina. Labda, vyeti vyangu ya kuzaliwa, vya masomo, hivyo, vina thamani pia, ninavitunza.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Mara nyingi huwa ninaoga mara tatu kwa siku. Asubuhi nikiwa naenda. Darasani nikitoka. Darasani pia jua huwa ni kali na joto. Hivo pia huwa ninaoga. Lakini pia usiku kabla ya kulala huwa ninaoga pia.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine? Ninafanya nao kuhakikisha kwamba tunashirikiana kwenye kila hatua. Kwenye kila hatua na mimi huwa ninaweka umakini zaidi ilikusudi kutokuakwaza. Wenzangu ninaofanya nao kazi, maana ninaweza kuharibu kazi.

Unapenda nini? Unapenda kufanya nini na marafiki zangu? Mara nyingi ninapokuwa na marafiki zangu. Tunapenda kusikiliza muziki, muziki wa dance, muziki wa kucheza. Ninapenda sana ukweli kusikiliza muziki. Sio tu kusikiliza na kuangalia pia vi video zake. Ninapenda sana.

Nakwambia kuhusu harufu ninayoipenda. Unaweza kushiriki ni harufu gani? Ninapenda harufu ya mdalasini, chai chai, kidogo na harufu za masala. Labda ni chakula, maua, manukato. Ni viungo vya chakula. Je, unakumbuka ni wakati gani unahisi harufu hii Wakati wa kupika pale, ndiyo huwa nahisi vizuri kabisa hii harufu ni kumbukumbu gani harufu hii inakukumbusha? Inanikumbusha pilau ambalo mamangu alikuwa ananitengenezea Unahisi vipi ukipata harufu hiyo siyo tu kupata hiyo harufu, pia nipate huo msosi Ndiyo najisikia vizuri zaidi.

Je, unapenda kukimbia? Ndiyo, mimi ninapenda kukimbia. Ninapenda sana kukimbia. Mara zote mida ya jioni, kama sijaenda kucheza kikapu, basi utanipata niko nakimbia. Ninafurahia sana kukimbia. Kwa sababu kunaleta utimamu wa mwili mzima.

Ninafanya nini kujiandaa na mkutano mara nyingi huwa ninaakikisha ninakuwa na mtandao ilio himilivu na pia ninakuwa na mtandao wa ziada. Ikitokea shida kwenye mtandao moja basi nawasha mtandao wangu wa ziada. Nathani hiyo inanifanya mimi mara zote kuwapo kwenye mkutano.

Unapenda nini kuhusu mtaa wangu? Kitu ambacho ninakipenda kwenye mtaa wangu ni usafi. Ninapenda sana usafi wa mta wangu. Pia ni mtaa usio na kelele. Pia kitu kingine ni mtaa ambao usio na uhalifu hata kidogo. Huku hakuna uhalifu kabisa. Hakuna matukio ya kialifu.

Sera ya kampuni ambayo ninaiona ni muhimu zaidi ni sera inayozingatia usalama na maslahi ya wafanya kazi. Kwamba kama utafanya kazi kwa muda waziada, utalipwa zaidi kwa ule muda ambayo umeufanyia kazi. Pia kama utaumwa kuwapo na bima ya matibabu, sera ambazo zina lenga kukugusa maisha wafanya kazi. Ndizo inazo tupenda zaidi.

Je unapenda kusimamia au kusimamiwa Binyapsi inapenda kusimamiwa zaidi kuliko kusimamiwa kasababu Yani inapenda kusimamia ni inapenda kushirikisha uwezo wangu nilio nao kuwelekeza kuonesha njia kwamba huu ndia umwelekewa sahie ambao tunapaswa kufanya Ndiyo maana anapenda sana kusimamia kuliko kusimamia.

Ungependa kutembelea mji gani duniani mji embao ningependa kutembelea Toronto, Canada. Nasikia Toronto, Canada ni pazuri sana, ni pazuri sana sana. Huu ndiyo mji embao ningependa kutembelea pamoja na uharabuni mji wa Dubai. Ningetamani sana kufika hapo.

Ningependa kujifunza kitu geni kipya Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza Ningependa kujifunza ku namna ya kuendesha vyombo vya usafiri, vikubwa kama malori, mabasi natamani sana kujua kuendesha huwa navutiwa sana nikiona wanaendesha.

Unashambuliaje mabadiliko kazini Naam mimi binafsi huwa ninajitahidi sana kulainika na kuendana na mabadiliko ya kazini Kwa hivyo mabadiliko ya napotokea ninalazimisha akili yangu kukubaliana na hali husika kwa wakati ndani ya wakati mfupi ili kusudi isiathiri utendaji wangu na afya yangu ya akili.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma magazeti kwa sababu habari mtandaoni ni rahisi kuzifikia, nikiwa na simu yangu tu yenye intaneti, ninaweza kupata habari zote za mtandaoni. Na hiyo ndo sababu ambayo inanifanya nipende kusoma zaidi habari za mtandaoni.

B, ni kwambie kuhusu michezo ambayo ninayopenda kutazama Napenda kutazama mpira wa kikapu Kwa nini napenda michezo hii kikapu mimi pia ni mchazaji wa kikapu Kwa hiyo ile raha ninayoisikia nikicheza Ndivyo napenda kutazama pia alafu kwenye kutazama najifunza zaidi mwingine anafanyeje na kuchukua ule ujuzi na mimi kwenda kuurudia Jee unakumbuka mchezo kushengaza ya utazama Heyi mchezo ni mingi kama unafatiria ligi NBA kila mechi ya NBA uwa ni inashangaze siku zote Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama Uwa natazama tu kwenye TV nyumbani kwangu Unahisi nini wakati unatazama mchezo Ninahisi raha sana na natamani mimi ndiyo niwe mchezaji husika.

Jee, unapenda paka au mbwa. Mimi ninapenda sana mbwa kuliko paka kwa sababu mbwa ni rais kumfundisha, kaelewa, kazingatia, kafuata, kuliko paka. Mimi binafsi napenda sana mbwa kwa sababu pia mbwa wapole paka waharibifu paka wanaweza ata wakala mboga yako lakini mbwa ana nidhamu sana.

Njia ambayo ninatumia kupumzika. Kitu ambacho kinanifanya nitulie mara nyingi ni kutazama filamu. Jee, labda ni mazoezi ya yoga au meditation. Kwa hapa, mimi ni tafakari. Meditation ni manaake ni tafakari. Huwa ninafanya meditation karibu kila siku kabla ya kuanza siku yangu na inanipa utulivu sana wa akili Je, unakumbuka wakati unapojifunza njie hii ya kupumzika Ndiyo, ninakumbuka vizuri haswa namna ya kufanya meditation muda ambao huwa nachukua kufanya meditation mara nyingi huwa ni nusu saa Unahisi jinsi gani baada ya kupumzika najisikia vizuri mwenye pesi, mwenye nguvu na mwenye hari ya kuendelea mbele kwa kasi.

Ninashughulikia wateja vipi, mteja yoyote ule ni lazima umkarimu, ukimkisha kumkarimu manake, utaweza kupata uaminifu wake, na ukisha weza kupata uaminifu wake, ni kwamba anaweza akapenda huduma yake, na hivyo ndiyo namna nakarimu wateja.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na kampuni, kuwa kampuni, haswa kampuni ya inayohusiana na utoaji ya huduma za afya. Kama kampuni ya uzaji wa madawa, kampuni, inayotoa utatuzi wa matatizo mbalimbali ya kiafya, matatizo ya asili, matatizo ya saratani, vitu kama hivyo.

Ninafanya nini kuongeza uzalishaji wangu, nimejilekeza sana sana sana kwenye kutafuta kazi za muda mfupi za mtondaoni. Huko ndiko nimejilekeza sana kwa sasa hivi. Maana, ninaweza nikabadilisha muda wangu kwa pesa. Ndicho kitu ambacho ninakifanya sana.

Unapenda kuwa mahala pa aina gani. Ninapenda kuwa mahali penye utulivu, pasipo na watu wengi, mahali penye ukimya, mahali ambapo pana niwezesha mimi kutafakari maisha yangu na kunipa nguvu ya kuendelea zaidi. Na mahali ambapo ninaweza kujifunza, maana yake kuna rasilimali zinazo niwezesha mimi kujifunza.

Na nafanya vipi marafiki wapya? Namna yangu bora ya kufanya marafiki wapya ni kuhakikisha natatua changamoto zao. Ukimtatulia mtu changamoto yake, atafurahi, atakupenda na atakuona wewe ni msaada. Hiyo ndiyo namna nzuri ya kufanya marafiki wapya.

Je unapenda upepo au AC binafsi ninapenda kiyoyozi AC tunaita kiyoyozi binafsi ninapenda kiyoyozi kuliko upepo Kwa sababu upepo unasababisha kifua Lakini kiyoyozi kinafanya Kinanyunyiza tu ubaridi na kufanya sehemu yako yawe yamepoa Pasipokuwapo na kelele Walafujo ya namna ya yoyote.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Muda mwingi mchana mimi hupendelea kula chapati, chapati za maharage. Ndicho chakula ambacho binafsi ukila muda mwingi mchana, napenda sana. Na kinanipa nguvu kwa kweli, chapati na maharage, hujanishauri chochote.

Nikwambie kuhusu kazi au masomo yangu. Mimi nitakwambia kuhusu masomo yangu. Ninafanya masomo ya afya ya umma yaani public health labda unaweza kueleza jinsi ulivyochagua njia hii. Nilichagua njia hii kwa sababu mataifa yetu ya kiafrika mengi bado hayajajielekeza kwenye kuzuia magonjwa yamewekeza kwenye kutibu magonjwa. Kwa hiyo kuna huitaji wa wataalamu wa kuzuia magonjwa. Je unakumbuka kitu unachokipenda zaidi kuhusu hii, Ndiyo ninapenda zaidi kuona watu wanakuwa na utimamu wa afya ya kili na mwili ili kusudi kupata maendeleo. Ni changamoto gani mnapata changamoto ninayopata hasa, ni mambo kuwa mengi na ndani ya mda mchache Kwa hivyo, ninapaswa kukimbizana, ninapaswa kuwa, ninapaswa kuwa busy kidogo. Ungependa kubadilishea kitu gani katika masomo yangu. Kila kitu kiko vyema, Sionini kama kuna kitu kinahitaji kubadilishwa.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu, ndiyo mimi napenda sana kununua vitu kwa kutumia simu. Hii inanipa urahisi, mimi ninaweza tu nikakaa nyumbani kwangu, nikaagiza kitu chochote na kikaja, ata leo nimenunua vitu kwa kutumia simu. Kwa hiyo, inahepusha usumbufu wa mimi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pasipo na sababi ya mana, inasaidia sana.

Tabia gani ya watu inakuchukiza. Tabia ya mtu ambaye inanichukiza zaidi ni unafiki. Mtu kuwa mnafiki kwa kweli inachukiza sana. Kwa sababu unaenza ukamwamini mtu kumbe yeye anakunafikia. Pia kitu kingine ambacho kinanichukiza mimi ni mtu kuwa mwongo. Kwa sababu mimi ni mkweli nimenyooka. Kwa sababu mtu akiwa mwongo mwongo kwa kweli ya haipendezi kwangu mimi.

Je? Napenda mvua? Ndiyo napenda mvua ila, sio mvua ya mafurikooooo Mvua kiasi tu, isiwe kubwa sana, ikafanya maji kujia, kukawa na madimbwi, kukawa na mabuawa ya, kwa hiyo, binafsi napenda mvua, ila iwe mvua kiasi, isiwe mvua kubwa.

Unaenda maktaba mara ngapi? Mimi napendelea sana kuenda maktaba na nimelipia malipo ya mwaka mzima maktaba. Kwa hiyo, kipindi fulani ninapokua, huru, nina muda, ninafika maktaba. Hivyo ninafika mara kwa mara. Ukizingatia kwa wiki, ni zaidi ya mara 3, mara 4.

Timu gani ya michezo unafuata Hapa kidogo sijakuelewa nini umemaanisha Lakini ninaweza nikajaribu kukuelewa kwamba timu gani ya michezo ninaifuatilia Mimi napenda kufuatilia sana michezo wa kikapu Haswa timu ya chuoni kwangu inafanya vizuri sana na naipenda kwa kweli Mara zote huwa inavyocheza na jitahidi na kuwepo.

Ninafanya nini kulinda mazingira, ninachakifanya zaidi, ninapunguza matumizi ya plastiki, pia ninapanda miti, pia ninaepuka kuchafua vyanzo vya maji, pia ninajitahidi kufanya usafi endelevu kwenye mazingira yangu ninayoishi na kuwaelimisha watu wengine juu ya umuhimu wa kulinda mazingira.

Ninachokipenda mimi kukifanya zaidi ni kupaka rangi kuliko kuchora kwa sababu naona kupaka rangi ni rahisi zaidi na itaokoa muda. Kwa sababu kupaka rangi, we ni unaenda tu kupaka rangi kwenye mchoro ambao tayari umekwisha kuchorowa kuchoro.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Mara nyingi kabla ya kulala huwa lazima nile nikisha kula ninaangalia tarifa ya habari taarifa za nchini kwangu na vyombo vya kimataifa kama BBC swahili baada ya hapo unanipata naangalia filamu Kisha nalala napumzika kwa kweli.

Je unapiga kura ndiyo binafsi ninapiga kura kwa sababu sheria na taratibu na kanuni zinanirusuhu mimi kama mtu mzima ambaye tayari ni mekwisha kuvuka umri wa miaka kumi na nane ambao ndiyo elekezi ninaruhusiwa kupiga kura. Hivo ni haki yangu kikatiba kuitumia kupiga kura.

Ninafanya nini wakati nina mgogoro na mtu? Kitu ambacho hupenda kukifanya cha kwanza ni kutulia, na kuipa akili yangu, muda, wakufikiri kwa utulivu zaidi, kuliko kukurupuka au kuruhusu, hasira zini tawale. Kitu ambacho kinaeza kukupelekea, kumfanya huyo mtu kitu kibaya ambacho hata sahau.

Ninafanya mazoezi asubuhi au jioni. Mara nyingi mimi hupendelea kufanya mazoezi jioni kwa sababu jioni ninakua huru. Tofauti na asubuhi. Asubuhi ninakua nina mambo mengi ninapaswa niamke nijiandae kwa ajili ya kuenda kazini. Hivyo jioni ni muda mzuri zaidi na pia ninakuwa siko peke yangu. Nakuwa na watu wengine wengi. Mida ya jioni.

Kazi gani nyumbani unayoichukia. Kazi kubwa kabisa ninayoichukia mimi ni kuosha vyombo. Sipendi kuosha vyombo, lakini napenda kula msosi mtamu. Lakini, unaweza fikiria sasa. Baada ya kupika sijui nani aje anioshe vyombo. Nilipo kuwa mpoozi.

Kipawa geni huna, kipawa geni ninacho, ndio manake huyo yamaanisha Nina kipawa cha kucheza mpira wa kikapu, ninaufurahia sana na ninaucheza kwa ustadi na kwa nguvu zangu zote, ni kitu ambacho nakipenda sana.

Ninaweka vipi ninosiri salama. Ninaweka salama kwa kuto kumshirikisha mtu yeyote yule. Mana ni mali yangu kwa hiyo nitakapo mshirikisha mtu ndiyo mwanzo wa mimi kujihatarishia usalama wa mali zangu. Ndiyo mana ninaweka salama kwa kuto mshirikisha mtu mingine yoyote.

Ninapendelea kuwasiliana vipi na watu, napendelea kuwasiliana nao kwa njia ya moja kwa moja, kwa kuonana, au kufanya mikutano ya mtandaoni kama video call kwa kutumia WhatsApp, au kwa kutumia Teams, au kwa kutumia Zoom. Ila njia ninapendelea ni ya kuonana uso moja kwa moja.

Hali geni ya hewa ninayoipenda, napenda ahali ya ubaridi, kiasi, joto kiasi. Yani baridi shadidi, joto shadidi. Pia pawepo na mawingu, jua lisilokali. Ila sio mvua kubwa wala sio jua kali sana. Vina kuwaza.

Ninajifurahisha vipi wakati wa furaha mara nyingi hupendelea kutoka nje ya nyumba yangu kuenda sehemu za kuburudika kama sinema na sehemu za vilabu ambapo ninaweza nikapata kinywaji na nyama choma Pia urejea nyumbani hivi ndi namna ninajifurahisha wakati wafuraha.

Unapenda kula wapi nje au nyumbani mara nyingi upenda kuenda kula kwenye restaurant au migahawa. Ndiko mahali ambapo ninapenda kula zaidi kwa sababu chakula chake ni cha bei rahisi. Na pia kimezingatia usafi na ustadi kwenye uandaji wake.

Je, unaishi mahali, ulipozaliwa hapana mimi binafsi siishi mahali ninapozaliwa. Baada ya kuzaliwa, niliondoka mahali pale, nilipokuwa na miaka minne, lakini huwa ninapenda kuenda kutembelea mahali hapo. Kwa hiyo, ni sehemu ambayo huwa naenda mara kwa mara.

Je, unatumia mitandao ya kijamii ndiyo mimi ni mpenzi wa kutumia mitandao ya kijamii angalau kila baada ya nusu saa, hufungua mitandao yangu ya kijamii na kuangalia ni kitu gani kinachojiri kwenye hiyo mitandao ya kijami Ninapenda sana.